Kusubiri kwenye mstari ni utaratibu ambao umewekwa ili kusaidia watu kupata hudumu kutokana na hamu ya kuenda sanaa katika eneo husika kwa hiyo muda mwingine pale utaratibu unapokuwa unakiukwa unajisikia vibaya lakini utaratibu ukifuatwa najisikia vizuri kwa sababu sio mimi tu ninayehitaji huduma watu wengi pia tunahitaji huduma.

Je, unapenda wanyama wa aina gani, napenda wanyama wa kufugwa wanyama wa kufugwa kama vile mbuzi, ng'ombe, kondoo ni wanyama ambao unaweza ukaishi nao nyumbani na wanaweza kukupatia kitoweo kwa hivo ninapenda wanyama wa kufugwa nyumbani kwa sababu naweza nikapata kitoweo.

Mahali pa ibada unapopendelea kuenda. Mara mbili kwa wiki. Siku ya jumamosi kuna jumuia. Lakini siku ya pili ni siku ya jumapili ambayo tunakutanika watu wote. Waumini wote tunakutanika mahali pamoja na kusifu na kumuabudu mungu wetu. Kwa hiyo ibada ni kitu kizuri sana.

Ubao, mchezo ya ubao kwa kawaida mimi napenda kucheza mchezo mbalimbali ila mchezo wa ubao naupenda lakini hauna umekuwa hauna umaarufu sana mchezo wa ubao ulikuwa ni maarufu sana miaka ya nyuma lakini kwa miaka ya sasa mchezo wa ubao umepoteza umaarufu wake. Nani kwa sababu ya teknolojia imekuwa kubwa watu sasa hivi hupendelea kucheza magemu kwenye simu zao sasa tarakilishi mpakato zimekuwa nyingi, simu janja zimekuwa nyingi, watu wamesahau kidogo, wamesahau kidogo mchezo ya ubao, kwa sasa hivi watu wako katika zama za mchezo mingine tofauti na mchezo ya ubao. Kwa hivyo mchezo wa ubao ulikuwa ni mchezo wa zamani na ambao watu wengi walitumia wakati wakiwa wanapiga soga za hapa na pale baada ya kumaliza shughuli zao za kila siku kwa hivyo walikuwa wanautumia mchezo wa ubao kama njia ya kukusanyana na kuweza kufanya kazi zao katika mambo mbalimbali.

Kazi za nyumbani, kuna kazi nyingi sana, ambazo zinaweza kafanyika nyumbani, kama vile kufua, kufagia, kupika, kuosha vyombo mara nyingi mimi huchukia zaidi kwenye kuosha vyombo, sipendi kuosha vyombo hiyo ndiyo kazi ninayoichukia zaidi nikiwa nyumbani kuosha vyombo, kuosha vyombo sipendi.

Kazi kazi ni kipimo cha utu lakini pia kazi lazima uwe na malengo na kazi yako kwangu mimi nataka nifikie mafanikio katika kazi yangu niweze kuikamilisha kazi kama ilivyo takia kupatha kukamilika ila hivyo unakuwa hujfikia malengo ya kazi yako.

Manunuzi ya bidhaa kwa kutumia simu au manunuzi mtandao hufanyika. Kwa jinsi dunia ilivyo sasa, vitu vingi tunatumia simu kwa hiyo na mimi pia ni mmoja ya watu wanaotumia simu kwa hiyo hutumia simu kununua vitu mbali mbali au bidhaa mbali mbali kwa kutumia simu.